Uzoefu ambao wa kushangaza ambao ni nishawaipata ni nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa napenda kudanganya kila wakati nilikuwa napenda hii tabia japo sijui kwa nini nilikuwa napenda kufanya hivo. Ningedanganya wazazi wangu kila wakati kuhusu matokeo ambayo yameweza kufanyika katika siku yangu yote ningewadanganya ili wanipatie pesa ningewadanganya mambo mingi ningewadanganya hata mimi saa zingine niko mgonjwa lakini nashukuru kwa maana niliweza kuepuka tabia hiyo.

Ningepata muda wa wiki moja wa kutembea bila malipo ningeweza kwenda katika nchi ya ulaa ningeweza kwenda huko nikiwa na natamani ningeenda safari hiyo nikiwa na kakaa angu na mpenzi wangu hii ingekuwa safari ya kunifurahisha maana ningeweza kujuana na watu tofauti sana.

Biashara ya kuuza airtime na huduma za simu mtaani imeweza kuwasaidia watu kijikimu katika maisha yao lakini siku hizi biashara hiyo imekuwa ngumu maana watu wengi wanajihusisha na kazi hiyo hii imeweza kufanya watu kupunguza riziki ambayo walikuwa wanapata katika biashara yao pia watu siku hizi huweza kununua airtime bila kuenda kwa simu kupitia Mpesa. Hii pia imeweza kufanya watu kupunguziwa ajira.

Wakati ambapo mimi nataka kustarehe mimi huwa nafanya mambo kadhaa mimi huwa naenda napatana na marafiki zangu huwa tunaenda kwa hoteli tunakula mlo wetu ambao tunaupenda ugali na kuku sisi kisha huenda katika filamu kutazama filamu kidogo kisha sisi huenda baadae kunywa pombe. Tukipigia marafiki tukipiga gumzo na pamoja.

Kwa kweli mimi huwa napenda kukaa nje wakati wa jioni na marafiki zangu na familia yangu sisi huwa tunaongea mambo ambayo yameweza kufanyika na mambo ambayo yanaendelea katika taifa na mambo ambayo yatakayo kusudiwa kufanyika baadae sisi hukaa hadi wakati wa usiku kama saa tatu ama saa nne ya usiku kisha kila mtu anaenda kwake au kwa nyumba.

Kwa kweli nishawai fanya kazi ya kujitolea wakati niliweza kumaliza shule ilikuwa kazi ya kuweza kusaidia wagonjwa ilikuwa katika hospitali ambayo ilikuwa inamilikiwa na kakaangu alikuwa ameniambia niweze kumsaidia pale katika kutibu wagonjwa.